Ndiyo mimi hupiga kura kwa sababu ni haki na msingi ya kiraiya katika jamii na kidemokrasia. Ni njiya ambayo wananchi wengi hutumia kuchagua viongozi wao na kushiriki katika maamuzi ya inchi. Kupiga kura si tendo la kawaida tu, bali ni uwajibikaji wa kiraiya unaochangia mwelekeo wa maendeleo ya taifa. Hiyo ndiyo sababu kubwa yenye inafanya mimi nipige kura. Kupiga kura ni kutowa sauti ya uchaguzi, ni kuchagua kiongozi au sera, pia ni kushiriki katika mchakato wa kidemokrasia. Ni njiya halali na ya amani ya kuonyesha matako ya wananchi na kueka madarakani viongozi wanao wakilisha masilai ya uma. Mimi ninazo sababu nyingi ambazo zina nifanya nipige kura. Sababu ya kwanza ni kutimiza haki ya kikatiba. Sababu ya pili ni kushiriki katika uongozi wa nchi. Na sababu ya tatu ni kutowa mwelekeo wa maendeleo. Ninapopiga kura mi natambuwa ya kwamba sauti yangu inatamani. Na amini kwamba mabadiliko upatikana kupitia mifumo halali. Kupiga kura ni haki ya msingi. Kupiga kura ni haki inayotambuliwa kikatiba, inayopatikana baada ya kufika umri wa kisheria. Haki hii haimpasi mtu yoyote kuinyima mwengine. Inapaswa kutekelezwa kwa uhuru na usalama. Kupiga kura kwangu ni wajibu kama raia. Bali nakua haki kupiga kura nikuwajibika kama raia ni sehemu ya kushiriki kama mwananichi. Mimi kama raia napiga kura naonyesha kujali inchi yangu na nachagua uhalali wa serikali. Kuna umuhimu wa kupiga kura katika demokrasia. Demokrasia haiwezi kuwepo bila ushiriki wa wananichi. Uchaguzi huru na wa haki. Kupiga kura huraisisha demokrasia na mimi nimo hapo ndani. Pia huzuia utawala wa kimabavu. Kupiga kura ni uongozi bora. Kupitia kura wananchi kama mimi huchagua viongozi wanaowataka. Viongozi hupewa mamlaka halali. Hii usaidia kuimarisha uwajibikaji na kufanya viongozi wajali maitaji ya wananchi. Pia kuna mchakato wa kupiga kura. Mimi kama mtu binafsi nimeweza kujiandikisha kama mpiga kura, nimepata kupata tarifa za wagombea, pia nimefika kwenye kituo cha kupiga kura, pia kupiga kura ni siri yangu kuhesabu kura kwa uwazi. Mchakato huu unalenga haki, uwazi na usalama. Kura ina siri. Siri ya kura ni muhimu kwa sababu inamlinda mpiga kura, inazuia vitisho vinarushwa. Kila mtu ana haki ya kuchagua bila kushinikizwa. Kupiga kura ni maamuzi ya badae kura ya leo huamua uongozi wa kesho na huathiri sera na maendeleo maamuzi kama afya uchumi usalama na elimu huathiriwa na chaguo la wapiga kura kupiga kura ni sauti ya walio wengi kupiga kura huonyesha matakwa ya wengi husaidia kupata muafaka wa taifa sauti ya wengi hutoa uwalali wa uwongozi pia kuna changamoto za kupiga kura changamoto ambazo ni kama kutojali kukosa imani na mchakato, vitisho au rushwa na taarifa potofu. Changamoto hizi hupunguza ushirikishi, hudhoofisha demokrasia kati ya wananchi. Tuna namna za kukuza utamaduni wa kupiga kura. Hili kukuza utamaduni huu, inafaa kuwe na elimu kwa raia wote. Vijana waamasishwe, uwazi uimarishwe. Wananchi wakieza kuelimika, watashiriki zaidi katika kupiga kura na watafanya maamuzi bora. Vijana wote wanafaa kuambiwa umuimu wa kupiga kura. Vijana ni kundi kubwa la wapiga kura. Na ni nguvi ya mabadiliko kuhamasisha vijana huimarisha mstakabali wa taifa huleta mawazo mapya katika uongozi. Kupiga kura si kwa wanaume tu. Wanawake wanafaa kushiriki kwa kupiga kura. Ni muimu kuwa na usawa. Uleta mitazamo tofauti. Kupiga kura kwa wanahaki huimarisha haki za kijinsia ukuza maendeleo ya jumuia. Kupiga kura katika jamii uleta amani. Uzuia migogoro huimarisha mshikamano na uleta amani. Amani nijukumu la kila raia. Kupiga kura na uwazi huongeza imani ya wananchi, uwakikisha matokea yanakubalika na pia huakikisha haki inazingatiwa. Mtu asinyimwe sauti wakati wa kupiga kura. Kura ni haki ya kila mtu.

Ninapokuwa kwenye foleni. Ni jambo lenye hisia nyingi zinazobadilika kulingana na mazingira. Mda wa kusubiri sababu ya kusubiri na hali yangu ya kisaikolojiya siku hiyo. Kwa kweli, jambo la kwanza hisia za awali ninapoingia kwenye mstari huchangia sana. Mara ya kwanza ninapoingia kwenye mstari hisia yangu ya kwanza huwa ni tathmini ya haraka. Naangalia mstari ni mrefu kwa kiasi gani. Watu wangapi wako mbele yangu na huduma inaonekana kuenda kwa kasi gani. Ikiwa mstari ni mfupi najihisi mtulivu na mwenye subira. Lakini kama ni mrefu hisia ya kulegea moyo kidogo unijia. Hasa kama nina majukumu mengine yanao ni subiri. Wakati mwingine najisikia kero ya ndani, si kwa sababu ya watu, bali kwa sababu ya mda unaoonekana kupotea. Akili yangu huanza kuhesabu dakika na kufikiria mambo mengine ningeweza kufanya kama nisingekua kwenye mstari. Pia, mimi ujawa na wasiwasi na mawazo mengi. Kadi ya muda unavyoendelea kupita mawazo huanza kuongezeka, mi huwa najiuliza, nitachelewa, nitafaulu, kweli, kwa nini huduma inaenda pole pole na ni kitu gani ningeweza kufanya ili nisipoteze ya muda. Hapo ndipo unapata ya kwamba wasiwasi mdogo umeanza kujitokeza. Ikiwa nina haraka mapigo ya moyo yanaweza kuongezaka kidogo na ninahisi presha ya muda. Mawazo haya uja bila kualikwa hasa kama niko kwenye mstari wa hospitali, bengi au ofisi ya sirikali ambapo huduma huchukua mda mlefu. Saa zingine mii huanza kulinganisha na wengine. Nikiwa kwenye mstari, mimi huanza kuangalia watu wengine. Wapo wanao tulia, wapo wanao lalamika na wapo wanao onekana wajali kabisa. Hali huu unifanya nijitathmini. Kwa nini mtu huyu kuwa mtulivu kiasi hichi? Mi ninaweza kufanya nini niwe na subira kama yeye. Wakati mwingine mimi hua najihisifa ni kuna faraja nikiona siko pekeangu katika kusubiria. Lakini pia naeza kujihisi kukerwa nikisikia watu wakilalamika kwa sauti kwa sababu hio huongeza mvutano wa mazingira. Pia sa zingine mi uhisi hisia za kuchoshwa na kukosa uvumilivu. Kusubiri kwa mda mrefu kunaleta hisia za kuchosha. Mwili huanza kuhisi uchovu na kusimama, migua huuma na akili huanza kutangatanga. Wakati huo unapata ya kwamba kwa kiasi kikubwa, uvumilivu wangu ujaribiwa. Naeza kujikuta nikipumuwa kwa nguvu na nikiamisha uzito wa mwili kutoka mguu moja adi mwingine. Wakati mwingine huwa ninahisi ya kuamba nimekosa haki. Hasaa nikiona mtu anakatiza mustari au anapewa huduma kabla yangu bila sababu ya msingi. Hisia hii uleta asira ndogo ndani yangu kwa ukimya kimya ingawa mi hujitahidi kutoionyesha saa zingine mi hujilaumu na pia najifunza mawazo mengine hunifanya nijilaumu mbona sikufika mapema mbona sikuchagua siku nyingine au mda mwingine Lakini baada ya mda mi huanza kujifunza kuwa kusubiri ni sehemu ya maisha Hakuna mtu anayependa kusubiri lakini karibu kila mtu analazimika kufanya hivyo kwa wakati fulani na kwa jambo fulani. Mawazo hayo hunisaidia kupunguza asira na kunikumbusha kuwa hali hii si ya kudumu. Wakati mwingine mi huwa na mabadiliko ya mtazamo kadri muda unavyopita. Hadi ninavyoendelea kusubiri hisia hubadilika. Asira ya awali huanza kupungua na kukubaliana na hali halisi. Ninapokubali kuwa siwezi kubadilisha kasi ya mstari, akili yangu hutulia zaidi. Huu ni wakati ambao mi huanza kuhisi utulifu ndani yangu, hata kama mazingara bado ni yale yale. Kuna mafunzo ambayo mi ninayapata kutokana na kusubiri, moja ikiwa, subira ni muhimu, si kila kitu hupatikana mara moja. Pili, mi hujifunza unyenyekevu, sote tunaitaji huduma na sote tunapaswa kusubiri. Tatu mi hujifunza uthibiti wa hisia. Jinsi ninavyo hisi ni chaguo langu. Hata kama hali sio chaguo langu. Pia nne mi hujifunza kuheshimu wengine. Kila mtu ana mzigo wake na mawazo na matatizo. Pia hisia ninapofikiwa hatimae. Ninapofikiwa mbele na kupokea huduma. Mi huisi afuweni kubwa. Mvutano wote huondoka na najihisi kama mzigo umeondolewa. Wakati mwingine ujitokesa hisia ya ushindi mdogo. Hasaa kama kusubiri kulikuwa kugumu So ni vizuri tujifunze kwa kila kitu tuwe watu wa kusubiri.

Kwanza kabisa, kuwianisha kazi na maisha ya kibinafsi ni changamoto kubwa katika maisha ya kisasa. Asa katika uli mwingu na uitaji muda mwingi, matumizi ya teknolojia karibu kila wakati. Lakini nimejifunza kuelewa maana ya uwiano wa kazi na maisha ya kibinafsi. Kwanza kabisa, mimi nimelewa ya kwamba uwiano wa kazi na maisha ya kibinafsi au maanishi kugawa mda kwa usawasaw akati ya kazi na maisha ya kibinafsi kila siku. Badale yake ni kwamba ni mtu awe na uwezo wakutoa muda, guvu na umakini unawafaa kwa kila eneo la maisha bila moja kumeza jingine. Kazi ni muhimu kwa sababu inanipa kipato, inanipa heshima na utambulisho katika jamii, pia inanijengea taluma na ujuzi. Lakini maisha pia kibinafsi ni muhimu kwa sababu mapumziko burudani na furaha, unipa utulivu fulani, mausiano yangu na familia na marafiki pia ni muhimu na pia afya yangu ni muhimu. Nimeweza kulitambua hilo na pia nimeanza safari ya kutamu katika kazi na maisha kibinafsi. Kuna vitu nimeeka vipa umbele. Atua muhimu ninayo chukua ni kueka vipa umbele. Najua kuwa si kila kitu kina umuhimu sawa. Mara kwa mara miu jipata nikijiuliza maswali kama kipi kinaweza kusubiri, kipi ni cha haraka, kipi ni chamuhimu, kipi si chamuhimu. Katika kazi mi upanga majukumu kwa mpangilio wa umuhimu. Hii hunisaidia kuepuka kufanya kazi hadi usiku bila sababu. Pia hii unisaidia kuepuka kubeba mzigo wa kazi usio wa lazima. Katika maisha binafsi, kuna vile vipengele ambabio ni meviweka mbele. Ikiwemo ni afya familia na mda wakupumuzika Kwa kufanya hivi, nimeweza kuianisha kazi na maisha ya kibinafsi Pia, nimeweza kueka mipaka kati ya kazi na maisha ya binafsi moja wako ya mambo magumu lakini ni muhimu ni kueka mipaka Mimi nimejitahidi sana kutobeba kazi hadi nyumbani kila siku Nimejitahidi kuweka saa maalumu za kazi Pia nimejitahidi sana kuepuka kujibu baru pepe au simu za kazi inje ya muda wa kazi. Isipokuwa ni ile simu ya dharura. Teknolojia pia imenifanya mipaka hii iwe migumu lakini badu najitahidi sana. Kuzimia taarifa za kazi muda wa mapumziko kutenganisha akaunti za kazi na kazi binafsi. Pia nimayeza kujituunza. Ninamini kwa siezi kufanya kazi vizuri kama sija jijali. Ndio maana kujijali nisemi ya maisha yangu. Kujijali kwangu kuna jumuisha, kula chakula chenye afya, kufanya mazoezi, kupumzisha akili na kulala mda wa kutosha. Pia mi nimetenga mda wa kusoma, kusikiliza mziki na kutafakari na pia kuomba. Haya yote ya mensaidia kurejesha nguvu na kupunguza msongo wa mawazo. Pia nimejifunza kusema hapana. Ikiwa jambu aliwezekani, nimejifunza kusema hapana kwa heshima pale ninapo ona. Hii itaninyima muda muimu wa familia ama itaniletea msongo mkubwa bila faida ya msingi ama itaathiri kazi yangu na afya yangu kusema apana kumenifanya ni jieshimu Nilinde mda wangu pia niepuke kuchoka kupita kiasi Pia nimejifunza kutumia muda wa makumziko kikamilifu Wakati mtu anapumzika mara nyingi mtu huonakwamba huyu mtu ni mvivu Si uvivu Mimi uwona mapumziko kama sehemu ya kazi Kwa sababu, unirudishia nguvu wakati wa mapumziko. Wakati huu wasifanyi kazi, mimi ujaribu kufurahia kile ninacho kifanya na ujitenga na mawaza ya kazi. Mapumziko ya mwisho ya wiki au likizo unisaidia kufufua kili, kuboresha mausiano na kurudi kazini nikiwa na motisha mpya. Mawasiliano na watu pia wanao nizunguka. Mimi hua na wasiliana mara kwa mara na wajiri ya uenzangu kazini, familia yangu na marafiki wakaribu. Saa zingine mi huwaambia mda wangu wakazi, mipaka yangu na changamoto ni nazo kutana nazo. Mawasiliano mazuri upunguza migongano na usaidia watu kunieleo badala ya kunilazimisha. Pia nimejifunza kukubali kuwa uwiano si mkamilifu. Nimekubali kuwa uwiano wa kazi na maisha binafsi si mkamilifu kila wakati. Kuna vipindi kazi huwa nyingi sana au maisha binafsi yanaitaji mda zaidi. Badala ya kujilaumu, mimi nimejifunza kurekebisha ratiba na kurudi kwenye uwiano taratibu. Ili nitunze ya fya yangu ya mwili, pia nizalishi vizuri kazini niridhike na maisha kwa ujumla.

Hili ni swali pana sana. Mtu anaponiuliza ladha ya chakula ambacho nakipenda. Jibu langu huu ujumuisha mambo mengi. Kwa sababu ladha ya chakula ni uzoefo mpana unaouisisha isi kumbukumbu hafi ya utamaduni na hali ya moyo. Kwa ujumla, mm napendela chakula chenye ladha ya wastani kisicho kali kupita kiasi wala kisicho chachu sana. Chakula chenye mizani mzuri ya viungo, harufu mzuri na utamu au uchachu unawoangaliana. Maana ya ladha kwangu ni kwamba, arufu ya chakula, mwonekano wake, joto au ubaridi yake, jinsi kinavyoandaliwa na isia ninazozipata ninapokila. Kwa hivo ninaposema napendelea ladha fulani namaanisha mchanganyiko wa vitu hivi vyote si chumvi au pilipili piki yake. Ladha ninayopenda zaidi ya ni ya wastani na enye mizani. Napendelea sana chakula chenye ladha ya kati. Si kali sana wala dhaifu sana. Chakula cha aina hii hakinifanyi nijute baada ya kula Uwezekuliwa mara kwa mara bila kuchosha Hakichoshi ulimi Mimi sipendi chakula yenye chumvi mingi chenye viungo vingi viungo vilivyopimwa vizuri vinafanya nipende ladha hio chakula Pia lada ya viungo napenda lakini kwa kiasi Napenda chakula chenye viungo Lakini viungo vinavyongeza ladha Sio vinavyofunika ladha ya chakula chenyewe. Viungo ninvyovipenda ni kama kitunguu saumu, tangawizi, pilipili hoho, kitunguu maji. Sipendi chakula chenye pilipili kali sana kiasi cha kuniunguza mdomo, kunifanya nichokwe na jasho ama kuniwa kuuua ladha ya chakula kingine. Pia mimi napenda ladha ya chumvi lakini kwa kiasi. Chumvi ni muhimu sana kwenye chakula lakini napendelea iwe iliopimwa vizuri. Isiozidi wala kupungua. Chakula kisicho na chumvi unikera kwa sababu hakina uhai, hakinipi hamu ya kula. Lakini pia chenye chumvi mingi uaribu afya na ufunika ladha asili ya chakula. Kwa hivyo napenda ladha ya chumvi iliotulia, inayoacha chakula kijiseme chenyewe. Pia ladha ya utamu wa asili zaidi. Napenda lada ya utamu wa asili. Asa unaotokana na matunda, maboga, na vyakula vilivyoandaliwa bila sukari mingi. Mimi si mpenzi mkubwa sana wa sukari, nyingi na vyakula vya viwandani vilivyotiwa sukari kupita kiasi. Napendelea utamu mdogo, unawakuja taratibu, unaowacha isia nzuri mdomoni bila kunichosha. Pia mi kwa wakati mwingine, upenda ladha ya uchachu. Uchachu kidogo univutia sana asa kwenye vyakula fulani, kwenye matunda fulani, na kwenye michuzi maalum. Uchachu uongeza hamu ya kula na pia ufanya chakula kisisahaulike. Lakini kama ilivyo kwa ladha nyingine napendelea iwe ya wasitani si kali kupita kiasi. Pia mi upenda ladha ya asili ya chakula. Napenda sana chakula mbacho ladha yake ya asili bado inatambulika. Haijafunikwa na hizi viungo tumeongeza. Hii unifanya nijisikie kama nala chakula halisi si mchanganyiko wa viungo tu. Pia latha na hali ya moyo. Laddha nanayoipendelea wakati mwingine ubadilika kulingana na hali ya hewa isia zangu, uchovu au njaa. Wakati mwingi ukipata ya kwamba nimefurahia napenda kujaribu ladha mpya. Wakati nina njaa sana napendelea chakula chenye ladha raisi lakini ya kushibisha. Wakati nimechoka napenda chakula laini na chenye faraja. Pia ladha na kumbukumbu. Baadi ya ladha ninazozipenda zinahusiana na kumbukumbu za nyumbani. Chakula za utotoni. Nyakati nilizokuwa na furaha. Chakula chenye lada ya nyumbani unipa utulivu. Isia ya usalama. Na faraja ya kiakili. Pia napenda ladha na afya. Napendelea chakula chenye ladha nzuri ya kisichoadhiri afya yangu. Hivo mimi ujitahidi kuepuka mafuta mengi sana kupunguza sukari na chumvi na kula kwa kiasi. Kwangu chakula kizuri ni kile kinachonifuraisha, kinachonipa nguvu, kisichoniletea majuto baada ya kula. Pia napenda latha na utamaduni. Napenda sana ladha zinazousiana na utamaduni wa nyumbani, chakula cha asili na vyakula vya jadi. Vyakula hivi vina ladha iliojengeka taratibu, maana ya kijamii, isia na mshikamano. Pia mi upenda kujaribu ladha mpya. Kujaribu ladha mpya, kujifunza tamaduni za chakula na pia kupanua uzoefu wangu. Lakini bado mi napenda ladha mpya ziwe zenye mizani na zisizonishinda ulimi. Hii inafanya nipende chakula.

Ndiyo, mimi kwa kweli hupenda mvuwa, lakini upendo wangu kwa mvuwa una tabaka nyingi. Kuna nyakati nina yudumia kwa furaha, kuna nyakati nanipata tafakari ya kina, na pia kuna nyakati ninaniletia changamoto. Kwanza kabisa, hisia za kwanza napoona mvuwa inaanza kunyesha. Mvua inaanza kunyesha hasa baada ya kipindi kirefu cha juu kali, huhisi utulivu wa ghafla. Zauti ya matone ya mvua juu ya paa au ardhini hunipa hisia ya faraja na kupumzika. Ni kama mazingira yananiambia nipunguze mwendo ni tulia na nitafakari. Mara nyingi unapata ya kwamba mi nahisi ya amani ndani yangu, utulivu wa akili na kupungua kwa msongu wa mawazo. Mvua hunipa hisia ya upya kana kwamba dunia inaanza ukurasa mpya. Pia, sauti ya mvuwa na utulivu wa akili. Moja ya mambo yana yananiyofanya nipende zaidi mvua ni sauti yake. Sauti ya mvua inatuliza akili, inasaidia kulala na inafaa inafaa kwa kusoma au kutafakari. Wakati mvua inanyesha usiku, usingizi wangu huwa mzito na mtulivu. Ni kama mvua inafuta kelele za dunia na kuwacha sauti moja asili inayoleta amani. Pia mvuwa ni hali ya kihisia. Kihisia mvua hunigusa kwa namna ya kipekee. Kwa wakati inanifanya nijihisi mtaa mnyenyekevu na mwenye shukrani. Wakati mwingine mvua huniletea hisia ya huzuni tulivu. Si huzuni ya kuumiza mbali ili ya kutafakari maisha. Hiyo hunisaidia kukaa kimya naku kuujitazama ndani nyangu. Mfua pia hunifanya nijihisi. Nijihisi karibu na asili. Nijihisi kama mtu wa kawida kati kati ya maajabu ya dunia na pia nijihisi kwamba nimeunganishwa na vitu vikubwa kunizidi. Pia mvua ni kumbukumbu. Mvua hunikumbusha kumbukumbu nyingi. Nyakati za utotoni, kukaa nyumbani, wakati wa mvua kali, harufu ya udongo baada mvua. Kumbukumbu hizi huniletea furaha ya ndani na hisia ya kurudi nyumbani. Harufi ya ardhi baada ya mvua, harufi ya mvuwa hunipa hisia ya uhai mpya. Pia mvua ni chanzo cha kutunza mazingira. Mvua husafisha hewa, hupunguza joto, hufanya mazingira yaonekane safi na mapya. Baada ya mvua dunia huonekana nzuri zaidi. Majani huwa na rangi angabu. Anga huwa safi na upepo huwa mtulivu. Hali hii hunipa furaha ya macho na ya moyo Wakati mwingine mvua huwa chanzo cha uhai Napenda mvua kwa sababu najua ni chanzo cha uhai bila mvua mimea mimea heizi nawiri Chakula hakitakuwepo na maisha yanaeza kuwa mangumu Mvua junifanya ni heshimu maumbile na kutambua utegemezi wetu kwa mazingira Kila tone la mvua ni baraka hasa kwa wakulima na jamii zinazotegemea kilimo Pia mimi, hutegemea mvua kwa uzalishaji wangu. Wakati mwingine, mvua hunifanya niwe mzalishaji zaidi. Hasaa ninapokua ndani, nikiwa nimekaa ndani, mi husoma, hupanga mipango na huandika. Mvua hunipa kisingizio kizuri cha kupunguza shuguli za nje na kuzingatia mambo ya ndani ya akili na moyo. Mvua pia ni mapumziko. Mvua wakati mwingi hunipa ruhusa ya kupumzika bila kujilaumu. Wakati wa mvua, si lazima nikimbie huku na kule. Naeza kukaa nyumbani bila hatia, naeza kujitunza zaidi Hii ni tofauti na siku jua kali ambazo mara nyingi mtu unahitaji kuwa na shughuli nyingi Licha ya hayo yote kuna changamoto za mvua changamoto ya kwanza ni usumbufu wa usafiri, baridi, mavazi kulowa, hatari ya mafuriko Mvua kali sana inaeza kusababisha usumbufu mkubwa na wakati huo sipendezwi nayo Hii inafanya nitambue kuwa kila kitu kizuri kina upande wake wa changamoto Mvua pia ni hali ya jamii. Mvua huadhiri chizi watu wanavyohusiana. Watu hukusanyika ndani mazungumzo huwa ya karibu zaidi na familia hukaa pamoja. Mvua hunifanya nijisikia karibu zaidi na watu ninaowapenda hasaa tunapoka pamoja tukizungumza hukunywa kitu cha moto pamoja. Mvuwa pia nitafakari ya maisha. Mvua hunifanya nitafakari maswali makubwa ya maisha mabadiliko, subira na mwanzo mpya. Kama mvua inavyokuja na kuondoka, ndivyo changamoto za maisha zilivyo. Hazidumu milele, mvua hunikumbusha kuwa baada ya dheruba kuna utulivu. Mvua pia ni ishara ya matumaini. Kwangu mvua ni ishara ya matumaini inaponyesha. Hata ardhi kavu hupata uhai. Kilichoonekana kimekufa kinachipuka tena. Mvua ikiwa ya wastani huwa nzuri sana na zaidi.

Mimi kwa kweli, mi hupenda mikutano yenye lengo la wazi, yenye linawashiriki na matokeo yanayo onekana. Mikutano yenye lengo lililowazi ni aina mikutano ninayoipenda zaidi ni ule wenye lengo linaloeleweka tangu mwanzo. Kabla ya mkutano kuanza, napenda kujua kwa nini tunakutana. Tunatarajia kufikia nini na nani anapaswa kushiriki kwenye huo mkutano. Mikutano yenye lengo wazi hunifanya ni nijiisi na thaminiwa, muda wangu umeshimiwa na nimejianda kuchangia kwa ufanisi. Mikutano usio na lengo mara nyingi hubadilika kuwa mazungumzo ya ovyo na ya kupoteza muda. Pia mi napenda mikutano fupi lakini yenye tija. Napendelea mikutano mifupi kuliko mikutano mirefu isio na matokeo. Kwa mtazamo wangu, dakika ishirini zilizoandaliwa vizuri ni bora kuliko saa li moja ambalo halina mpangilio. Muda mfupi huongeza umakini, pia labda mchango wa washiriki wengine. Pia mimi hupenda mikutano yenye ajenda iliopangwa. Napenda sana, wakati naja kwenye mkutano na nishajua mada zitakazo jadiliwa, kujianda kimawazo pia na kufuata mwelekeo bila kupotea. Ajenda pia hunisaidia kudhibiti muda. Mkutano isio na agenda mara nyingi huchelewa kuanza, hupoteza mwelekeo na kuchukua muda mrefu bila sababu. Kwa hiyo, agenda ni ishara ya mkutano ulioandaliwa vizuri. Pia mi napenda mikutano inaye heshimu muda. Mkutano ninaopenda ni ule unapoanza kwa wakati, unamalizika kwa wakati, haucheleweshwi na huna uzembe. Heshima ya muda hunionyesha ya kwamba kuna nidhamu kwa viongozi, kuna thamani ya washiriki na utaalamu, wa timu. Mikutano inayoanza na kumalizika kwa kuchelewa hunifanya nipoteze motisha na kushiriki kikamilifu Mikutano ya ushirikishwaji Mimi napenda mikutano ambayo kila mtu anapewa nafasi ya kuchangia Mikutano ya aina hii inanifanya nisikilize maoni tofauti inafanya ni heshimu mitazamo ya wengine na pia inajenga hisia ya umiliki Mimi kwa kawaida sipendi mkutano ambayo mtu mmoja tu ndio anazungumza kwa muda wote mawazo ya wengine yanapuziliwa mbali hata wanapoletwa wa pale kwenye mkutano pia wakati nina angalia kwamba wengine wakona hofu ya kuzungumza ushirikishwaji hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya timu pia mimi napenda mikutano yenye maamuzi na hatua mkutano ninaopenda zaidi ni ule unaoisha na maamuzi ya wazi hatua zitakazochukuliwa na majukumu yalio gawiwa baada ya mkutano napenda kujua ni nani atafanya nini ni nini kinalengwa hasa kwa ili jambo tumelizungumzia. Ni lini kinafaa kufanyika. Mikutano isio na hatua hufanya mkutano uonekana kama mazungumzo tu bila matokeo. Pia mi hupenda ile mikutano yenye naenda kujifunza. Hiyo mikutano ni kama warsha, mafunzo na vikao vya kubadilishana uzoevu. Mikutano ya aina hii huniongezea maarifa mapya, ujuzi, na mtazamo mpana. Mikutano ya kujifunza hunifanya nijihisi kuwa mkutano unathamani zaidi ya kazi ya kawaida. Mikutano pia yenye heshima na utulivu. Napenda mikutano yenye heshima kwa maoni ya wengine, yenye natumika lugha ya staha na mazingira ya usalama wa kifikra. Sipende mkutano yenye matusi kukatizana kupita kiasi na kejeli. Heshima hujijenga wakati mazingira yenye bora na maamuzi na ubunifu. Pia napenda mikutano yalioandaliwa vizuri kiteknolojia. Katika ulimwengu wa sasa napenda mikutano ambayo mitandao iko imara, sauti na picha ni wazi, vifaa vinafanya kazi. Mikutano ya mtandaoni inayo katika katika hunichosha na kupunguza ufanisi. Maandalizi ya kiteknolojia ni muhimu kama maandalizi ya ajenda. Mkutano yenye uwazi na kweli. Mimi hupenda taarifa zinazosemwa kwa uwazi, changamoto hazifichwi, mafanikio na makosa yanajadiliwa kwa ukamilifu, uwazi hunijenga imani na timu na viongozi. Pia napenda mikutano ya kutatua matatizo. Hii mikutano kusaidia kutambua tatizo, chanzo cha tatizo na kupata suluhu. Mikutano hii unifanya nihisi natumiwa kikamilifu akili yangu inahitajika na pia nimeshiriki katika mabadiliko. Mikutano isio rasmi wakati mwingine napenda mikutano hio kwa sababu vikao vyao ni vidogo sana.

Kwa kweli mambo ni mengi nafaa kuimarisha, ninapo jitazama kwa uaminifu na unyenekevu kwa sababu ya kujitambua ni hatua ya kwanza ya maendeleo ya kweli. Ingawa nina ujuzi mbali mbali bado kuna maeneo kadhaa ambayo nahitaji kuyaimarisha ili nijiboreshe kibinafsi, kitaaluma na kijamii. Kwanza kabisa nafaa kurekebisha ama kuimarisha ujuzi wa kuwasiliana kwa ufanisi. Ingawa ninaweza kuwasiliana bado nahitaji kuimarisha mawasiliano ya wazi na yenye ufanisi. Hasa katika kutoa maoni kwa ujasiri lakini kwa heshima. Pia kueleza mawazo kwa ufupi na pia kusikiliza kwa makini bila kukatiza. Ujuzi huu ni muhimu kazini kwenye mahusiano na katika uongozi. Mawasiliano bora hupunguza migogoro na huongeza uwelewano. Pili, ujuzi wa kusikiliza kwa kina. Si kusikiliza tu na kusikia tu nahitaji kuimarisha kusikiliza bila kuhukumu kuelewa hisia za mwingine na kutoa majibu yanayoonyesha uelewa. Hii itanisaidia pakubwa kuimarisha mahusiano, kujenga imani na kuepuka kutoelewana. Tatu, ujuzi wa usimamizi wa muda. Mojawapo ya ujuzi ninayohitaji kuimarisha zaidi ni usimamizi wa muda. Wakati mwingine, mimi huchelewa kazini, hujiingiza kwenye shughuli nyingi kwa wakati mmoja, na pia hupoteza muda kwenye vitu visivyo na tiga. Kuimarisha ujuzi huu kutanisaidia kukamilisha kazi kwa wakati, kupunguza msongo wa mawazo na kupata muda wa mapumziko. Ninahitaji kujifunza kupanga ratiba halisi na kuzingatia vipaumbele. Pia nafaa kujifunza ujuzi wa kuthibiti hisia. Kuthibiti hisia ni ujuzi muhimu sana ninao hitaji kuimarisha hasa wakati wa hasira, wakati wa kukosolewa na wakati wa msongo wa mawazo. Nahitaji kujifunza kutulia kabla ya kujibu, kutambua chanzo cha hisia na kutoa majibu yenye busara. Hii tanisaidia kufanya maamuzi bora na kudumisha heshima. Ujuzi wa kujiamini. Ingawa nina uwezo bado wakati mwingine mimi hujieka nyuma, hujioji sana na huogopa kutoa maoni. Kuimarisha kujiamini kutanisaidia kuchukua fursa, ujitetea kwa heshima na kuamini uwezo wangu. Kujiamini si kujiona bora kuliko ingine bali ni kujitambua. Pia ujuzi wa kufanya maamuzi. Mimi nahitaji kuimarisha ujuzi wa kuchambua uchaguo, kufanya maamuzi kwa wakati na kukubali matokeo ya maamuzi. Wakati mwingine, hukua na uhakika, kuchelewesha uamuzi na huogopa kukosea, lakini kujifunza kufanya maamuzi kwa busara ni muhimu kwa ukuaji. Ujuzi wa kukabiliana na badiliko. Maisha hubadilika haraka. Nahitaji kuimarisha uweza wa kubadilika, kukubali hali mpya, kujifunza ujuzi mpya. Hii itanisaidia kuepuka hofu ya mabadiliko kuendelea kuwa na dhamani na kukua binafsi. Pia ujuzi wa kujifunza endelevu nahitaji kuimarisha tabia ya kujifunza mara kwa mara kusoma na kutafuta maarifa mapya. Dunia inabadilika na kujifunza endelevu ni muhimu ili nisiwe nyuma. Pia ujuzi wa kushughulikia msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo ni sehemu ya maisha ambayo nahitaji kuimarisha. Mbinu za kupumzika na fani zijue kuthibiti shinikizo na kutunza afya ya akili. Itanisaidia kuepuka kuchoka kupita kiasi, kubaki mwenye afya, kufanya kazi kwa ufanisi. Pia ujuzi wa kupanga na kueka malengo. Nahitajika kuimarisha uweza wa kueka malengo halisi, kuyagawanya, katika hatua ndogo ndogo na pia kufuatilia maendeleo. Malengo bila mpango hubaki ndoto tu. Ujuzi wa kufanya kazi na wengine pia nafaa kuimarisha. Kufanya kazi na watu tofauti kunahitaji uvumilivu, heshima na kubadilika. Nahitaji kuimarisha ushirikiano, kutoa na kupokea maoni, kutatua migogoro. Ujuzi wa uongozi binafsi, uongozi huanza na nafsi, na nahitaji kuimarisha nidhamu, binafsi, uwajibikaji, kujisimamia. Hii itanisaidia kuwa mfano bora kwa wengine. Ujuzi wa kifedha pia ni changamoto kwangu usimamizi wa fedha, kueka akiba, kupanga matumizi. Ujuzi wa teknolojia pia, ujuzi wa kidigitali, matumizi salama ya teknolojia na kujifunza zana mpya. Itanisaidia kubaki na ushindani mkubwa, pia kujitunza.

Michakato ya kazi ni taratibu, mbinu na hatua zinazotumika kufanikisha kazi fulani kwanzia mwanzo hadi mwisho. Inaeza kuwa jinsi kazi inavyopangwa, jinsi maamuzi ya navyofanywa, hatua za utekelezaji na tathmini na namna taarifa zinavyopitishwa. Kuboresha michakato ya kazi, maana yake ni kufanya kazi iwe rahisi ya haraka, yenye ubora na yenye kutumia rasili mali chache bila kupoteza thamani. Kwa nini au umuhimu wa kuboresha mchakato ya kazi? Mimi huwa naboresha mchakato ya kazi kwa sababu inaniongezea ufanisi wa kazi na kazi. Kupunguza makosa na kurudia kazi, hupunguza gharama ya wa na upotevu wa muda, uongeza uwajibikaji na pia huboresha mazingera ya kazi. Bila kuboresha mchakato kazi hubaki kwa ngumu ndefu na yenye kuchosha, mimi pia huchambua mchakato wa sasa. Baada ya kujitathmini, mimi ninachambua mchakato uliopk kwa kuorodhesha hatua zote za kazi, kutambua uhuru dufu wa kazi, kuangalia mlolongo wake, kuona kama kuna hatua zisizo za muhimu. Hii lengo hapa ni kuelewa mchakato kwa undani kabla ya kuubadilisha. Pia mimi hujitathmini kwanza. Hatua ya kujitathmini ni muhimu sana. Hapo ndipo unajiuliza kazi hii inachukua muda upi. Ni hatuabzipi zinachelewesha kazi, ni hatua zipi haziongezi thamani. Ni wapi makosa hutokea mara kwa mara. Hiki tathmini hunisaidia kuona udhaifu wangu na nguvu za mchakatu uliopo. Pia mimi huweka malengo ya uboreshaji. Siwezi kuboresha bila lengo. Kwa hiyo, naweka malengo kama kupunguza makosa, kurahisisha mawasiliano, kuboresha ubora wa matokeo, kupunguza muda wa kazi kwa asilimia fulani. Malengo haya hunipa mwelekeo wa kile nachotaka kufanikisha. Pia mimi huweka vipaombele. Sio kila kitu kinaeza kuboresha kwa wakati mmoja, lakini nachagua maeneo yenye athari kubwa naangalia kazi zinazofanyika mara nyingi na pia nachagua hatua zinazosababisha ucheleweshaji. Hii hunisaidia kutumia nguvu na muda wangu kwa busara. Pia saa zingine mimi hurahisisha hatua za kazi. Mojawapa ya njia kuu ninayotumia ni kurahisisha hatua za kazi. Hii inajumuisha kuondoa hatua sizizo za lazima, kupunguza urudufu, kuunganisha hatua zinazo fanana. Kadri ya hatua zinavyopungua, ndivyo kazi inavyokuwa nyepesi na ya haraka. Pia mimu huboresha upangaji wa kazi. Na mimi ninaboresha kwa kupanga kazi mapema, kwa kugawa kazi kwa wakati sahihi, kwa kuweka ratiba inayoeleweka. Upangaji mzuri hupunguza mkanganyiko na msongo wa mawazo. Pia mimi naleta matumizi ya teknolojia. Teknolojia ni hatua muhimu sana ninayoitumia kukurahisisha mawasiliano, kuhifadhi taarifa, kufuatilia maendeleo ya kazi na kupunguza kazi ya mikono. Teknolojia inapoekwa vizuri huokoa muda na kuongeza usahihi Pia mimi ninaboresha mawasiliano michakato mingi ya kazi hukwama kwa sababu ya mawasiliano hafifu Hivyo nasisitiza mawasiliano yawe ya wazi Natumia njia sahihi za mawasiliano na pia natoa maelekezo yanayoeleweka mawasiliano bora hupunguza makosa na migogoro Pia mim hugawa majukumu kwa usahihi Ninaboresha mchakato ya kazi kwa kuweka kila mtu ajue jukumu lake, kuepuka mtu mmoja kubebeshwa mzigo mkubwa na kulinganisha kazi na uwezo wa mtu. Ugawaji mzuri wa majukumu huongeza kasi na ubora wa kazi. Pia mimi hujenga utaratibu wa kazi, ninaunda taratibu wazi kama mwongozo wa hatua za kazi, viwango vya ubora na ratiba ya ukaguzi. Utaratibu huleta uthabiti na hupunguza utegemezi kwa mtu mmoja. Mimi pia hufuatilia matokeo, kazi ilifanyika haraka, ubora uliongezeka makosa yamepungua kupima matokeo hunisaidia kujua kama mabadiliko yanafanya kazi Pia mimu hupokia mrejesho Nina thamini sana mrejesho kutoka kwa wafanyi kazi, wateja na washirika mrejesho hunisaidia kuona mambo ambayo haya, huenda siyaoni mwenyewe Pia mimi huboresha mchakato mara kwa mara, narekebisha pale panapohitajika najifunza kutokana na makosa na pia naboresha kadri mazingira yanavyobadilika. Pia mimi hukabiliana na changamoto, pinzani wa mabadiliko, hofu ya teknolojia mpya na ukosefu wa muda. Hii hunelimisha vile nafanya kazi.